Napenda zaidi mahali pa kimia kuliko pa kelele. Mahali pa kimia hunifanya nijisikie mtulivu na kunisaidia kufikiria vizuri. Pia hunipa nafasi ya kupumzisha akili kusoma au kufanya kazi bila usumbufu. Kelele nyingi hunifanya nichoke haraka na kupunguza umakini wangu. Kwa ujumla napenda mazingira ya kimia au tulivu. Kwa sababu hunipa amani, umakini na faraja ya moyo.